Mimi napendelea upepo wa asili hasa jioni au asubui unaleta utulivu na hewa safi. Lakini ac leo ni zuri sana wakati wa joto kali na ukiwa kazini unaitaji baridi ya haraka na thabiti.